Rangi ambayo mimi binafsi naipenda ziko rangi za aina mbili. Rangi ya kwanza ni rangi ya rangi ya damu ya mzee na rangi nyeusi. Hizi ni rangi ambazo zinanivutia kutokana na muonekano wake. Jinsi zilivyo pia hata ukivaa shati ya dami ya mzee na suruali nyeusi. Huwa ni mavazi fulani ya kuvutia sana kutokana na ina ya rangi. Kwanza rangi hizi zimepoa. Hazisababishi watu wawe wanakuangalia sana. Hazileti mng'ao na pia huonekani mtu wa ajabu. Ni rangi ambazo zimetulia sana.